Shuleni, nilipenda sana biology. Biology ilikuwa poa juu ilikuwa ina make sense kwa real life. Unasoma kuhusu mwili, afya, mimea na environment. Unajua vitu unaona kila siku. Ilikuwa interesting sana kujuwa vile mwili inafanya kazi na mbona mambo fulani hutokea pia, practicals zilikua fan kuangalia vitu kwa microscope ilikuwa kama discovery mpya kila time. Pia nilikuwa na mwalimu mpoa sana.